Mimi hutumia simu yangu kwa muda mwingi kila siku. Hasa kwa sababu inatusaidia sana katika kazi yangu ya mtandaoni na mawasiliano ya kila maara. Programu ninazo zitumia zaidi ni zile za ujumbe kama WhatsApp kwa ajili ya mawasiliano na kivinjari cha Chrome kwa ajili ya kufanya utafiti na kukamilisha kazi mbali mbali. Na kumbuka simu yangu ya kuanza ilikuwa ndogo sana na rahisi. Lakini simu yangu ya sasa ni kama komputer ndogo inaoni wezesha kufanya kila kitu, pupote nilipo.

Katika mazingira ya kazi ya sasa ya nao badilika haraka, ingependa sana kupata mafunzo zaidi kuhusu uchanganuzi wa data na matumizi ya akili, mnemba au artificial intelligence. Kua mimi ni mfanya kazi wa mtandaoni, ninaamini kuwa ujuzi uu utajenga msingi imara na kunisaidia kufanya kazi za ufanisi zaidi, kuraisisha mcha mchakato ngumu na kutoa matokeo yenye ubora uhali ya juu kwa wateja wangu.

Nchi ambayo ningependa kutembelea ni nchi ya Luxembourg. Ninchindogo yenye utajiri mkubwa wa kihistoria na mandhari ya kupendeza katikati ya ulaya. Kinacho nivutia zaidi kuhusu Luxembourg ni mchanganyiko wake wakipekee wa majengo ya kale ya enzi zakati na miji ya kisasa yenye teknolojia na hali ya juu. Ningependa kutembelea mji wake kuu uliyo jengwa juu ya maporomoko ya mawe, ambao ni urithi wa dunia, na kuona ngome zake, zazamani, na mabonde ya kijani kibichi.

Mimi utumia mchanganyiko wa wifi na data ya simu kulingana na mazingira niliyopo na aina ya kazi ninayofanya. Ninapokuwa nyumbani nikifanya kazi zangu za mtandaoni. Mimi upendelea kutumia wifi kwa sababu ina kasi kubwa zaidi. Haina kombo ya matumizi na mara nyingi zaidi kwa ajili ya kupakia au kupakua faili kubwa. Hina nisaidia kuhakikisha ya kuwa sikatiki katikati ya mradi muhimu au mkutano wa video na wateja wangu.

Ndiyo, mimi hupenda sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu ya urahisi na ufanisi unaoletwa na teknolojia hii ya kisasa. Kukua mimi ni mfanya kazi wa mtandaoni, ununuzi wakidigitali unaniwezesha kupata vifaa vya kazi na mahitaji mengine bila kulazimika kuwacha majukumu yangu kwa muda mrefu na kuenda kutafuta. Naona kuwa ni njia bora ya kuokoa muda na nguvu kwani ninaweza kuagiza bidhaa yoyote nikiwa nimekaa nyumbani na kutumia simu yangu.

Kwa sasa, sina ndege wa kufugwa nyumbani kwangu. Ingawa mimi ni mtu ninae penda sana asili na viumbe hai. Ratiba yangu kama mfanyakazi wa mtandaoni, mara nyingi huwa yenye shughuli nyingi. Jambo ambalo, hufanya iwe ngumu kutoa muda na uangalizi wa kutosha unaohitaji kwa ajili ya kiumbe kama ndege. Naamini kuwa kufuga mnyama au ndege, ni jukumu kubwa linalo hitaji kujitolea, ili kuhakikisha anaishi, kwa furaha na afya njema pia.

Mimi huzichukulia tathmini za kazi kama fursa muhimu sana ya kukua na kujiendeleza kitaaluma. Badala ya kuziona kama chanzo cha wasiwasi, mimi huziona kama kioo kinacho nisaidia kuona wapi nimefanya vizuri na maeneo gani yanayohitaji maboresho zaidi katika utendaji wangu. Kama mfanyikazi wa mtandaoni, maoni ninayopata kutoka kwa wateja wangu au wasimamizi wangu hunisaidia sana kuhakikisha kuwa, huduma inazozitoa, zinabaki kuwa bora, zinabaki kuwa na ubora wa hali ya juu na zinakithi maitaji ya soko la sasa.

Mimi hupenda sana kusoma vitabu ninavyo vinavyohusu kujiendeleza binafsi na vile vya taaluma ya kidigitali. Kwa kuwa nina cheti cha sayanzi ya data na ninafanya kazi kama mfanyaji wa teknolo wa mtandaoni. Kusoma vitabu hivi kunanisaidia sana kuongeza ujuzi wangu na kuelewa mbinu mpya za kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Napenda vitabu, vinavyochochea, fikra na kunipa mwongozo wa jinsi ya kupanga malengo yangu na kubarasha nidhamu yangu ya kazini kila siku.

Kama mtu ambaye tayari ana cheti cha sayansi ya data, ningependa sana kuendeleza ujuzi wangu kwa kujifunza zaidi kuhusi akili mnemba au machine learning. Ninaamini kuwa ujuzi huu utanisaidia sana katika kazi yangu ya sasa kama mfanyakazi wa mtandaoni. Hasa katika kuelewa na kuchanganua mifumo changamoto ya data na ufasaha zaidi. Lengo langu ni kuwa mtaalamu anayeweza kutumia teknolojia hizi mpya, kutafuta matatizo na kuongeza tija katika miradi mbalimbali ya kidigitali ninaoridhiki usiku.

Moja kati ya uzoefu wa kushangaza na wenye kusisimua niliowai kupata ni safari yangu ya kwanza kuelekea maeneo ya pwani na kuiona bhaari kwa mara ya kwanza. Nakumbuka jinsi nilivyo staajabishwa na ukubwa wa maji na sauti la mawimbi ambalo lililo kuwa tofauti kabisa na mazingiri ya kawaida nilioyoyazoea. Tukio hili lilinifanya nijisikia kuwa karibu zaidi na asili na kunipa mtazama umpya kuhusu uzuri wa dunia ya.

Mimi upendalea zaidi kufanya mazoezi wakati wa asubui na mapema kabla kuanza majukumu yangu ya kazi ya mtandaoni. Napenda sana kuamka na kuendesha baiskeli wakati hewa ikiwa bado ni mbichi na tulivu. Kwani inanisaidia kuchangamsha mwili na kuanda akili yangu kwa ajili siku yenyeteja. Mazoezi ya asubui ya inanisaidia sana kwa kuwa na nidhamu na nishati kutosha na kukabiliana na miradi yangu ya data na uchanganuzi kwa umakini mkubwa.